Niambie kuhusu mchezo unaopenda kutazama. Mimi napenda kutazama mchezo wa kada napenda unaweza kushiriki ni mchezo gani wewe hupenda kutazama. Napenda kutazama mchezo ya wa kadanda. Ee kadanda. Ile yenye watu wa nacheza tuseme, kuna timu mbili zinacheza, tuseme ni Arsenal na Manchester. Sasa mimi nita kuwa katika, nita kuwa kwa timu ya Manchester. Ju hiyo ndiyo timu na penda kufuatilia na unakumbuka mchezo wa kushangaza ulioutazama, hapana ju mimi sikuwagi mtu wa mpira sana, saa siwezi kuwa nafikiria. Ungependa kueleza ni wapi unaopenda kutazama mpira. Nyumbani kwangu kwenye runinga yangu. Unahisi nini wakati unaotazama mchezo. Nahisi ile wasiwasi kwa sababu sijui kama ni timu yangu ndiyo itatinga ama ni ile timu ile ingine.

Kufuga mnyama hapana mi sijawai kufuga mnyama juu sipendi mbwa sipendi sipendi paka mi sipendi maybe niseme kama ni kuku naeza naeza naeza nini naeza tamani kufuga kuku juu kuku nayo ni naeza fuga juu inaleta faida naleta mayai na pia kuku yenyewe pia unaeza chinja na ukule kama umechoka naayo.

Unapendelea kunyoa ama kuvaa ndevu. Mimi mwenyewe ni mwanamke. Mimi nasuka nywele ningekua mwanaume ningesema nanyoa na naeka ndevu But mimi ni mwanamke. Mimi nashuka nywele. Nywele yangu ni refu. Na napenda nywele yangu nai na itunza vizuri.